Mimi ninapoamka asubui, mimi hunywa chai. Na mimi huandaa chai kwa kuweka maji, kuchemsha maji, kisha kuweka maziwa. Baadaye kuweka majani na kuweka sukari. Kisha mimi hupenda kunywa chai nikiwa nyumbani na familia yangu asubui. Kabla sijaelekea kazini na kwa kawaida nisipokunywa chai huwa nahisi kichwa kinauma au sitahisi vizuri.

Mimi kama mwalimu wa shule ya wavulana ya ortum mimi hupenda kazi yangu na sanasana katika kazi hii ya ualimu mimi hupenda kusahihisha mtihani.

Mimi ninapotoka kazini jioni, mimi ufika na kutulia kisha naingia sebuleni nangatazama televisheni. Nikimaliza kutazama naingia kulala mwendo wa saa tatu na nusu hivi. Kwa hivyo mimi hukaa hadi saa tatu na nusu usiku.

Mimi napenda kiatu kinachoitwa kwa lugha ya kimombo Air Force. Kiatu mzuri sana, ni kiatu ambacho, ambayo samahani. Ni kiatu ambayo inaweza kuendana na nguo yoyote. Hivyo.

Mimi hupata habari katika simu yangu kwenye mtandao wa twitter au pia mimi hupata habari kupitia runinga, magazeti na hata radio. Mara nyingi mimi hutumia simu yangu kupata habari. Ninaposoma mitandaoni kama vile fasbuku, instakramu au pia yutube.